Vile huwa mimi najifurahisha ni kuwa na jamii yangu karibu tunakuwa pamoja kama ni sherehe tunasherehekea mali pamoja tunajifurahisha na mambo inaenda vizuri saa nyingine tunawezaungana na marafiki tunatayarisha vitu nzuri nzuri kama ni chakura ama vinywaji ili tufurahi pamoja tena katika kijiji chetu huwa tunafuraha ya siku moja kwa mwaka ili kufurahi na kusherehekea siku ambayo watu wameipanga ya kusherehekea na kuwa na nyimbo tofauti. Tofauti, hapo mimi huwa najifurahisha sana sababu sana sana mimi napenda sana nyimbo za kitamaduni. Kwa hivyo wakati huo, huwa najifurahisha zaidi pamoja na marafiki na tunakuwa mali moja kula na kunywa na kuendelea na mambo mazuri.